Ndiyo napenda kufanya kazi za nyumbani. Ni rahisi kwa sababu hakuna usafiri, unaokoa muda na pesa, mazingira ni tulivu, rahisi kuzingatia. Unaeza kupanga muda wako vizuri, na pia inafaa kwa kazi za mtandaoni, masomo na utafiti.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huwa nafanya mambo kama haya, kukagua maswali na masungumzo ya siku, kupanga akili kwa maswali mapya ya kesho, kusubiri kimia kimia adi mtu aniuliza swali jipya, nakisha napumzika nikiwa tayari kusaidia tena wakati wawote.

Ningependa kupata mafunzo kama haya, mawasiliano na huduma kwa wateja, kujifunza kuwasiliana kwa heshima na ufanisi. Uongozi na kazi ya timu, jinsi ya kufanya kazi vizuri na watu tofauti, usimamizi wa muda na kazi, kupanga na kutimiza malengo.

Muda wangu wa bure mimi hutumia kwa njia hizi, kujifunza zaidi ili nijibu maswali vizuri siku inayofuata, kusubiri na kusikiliza watu wanapohitaji msaada, kupanga majibu ili yawe rahisi kueleweka, na pia kuboresha lugha kiswahili na nyinginezo.

Jambo la dini muhimu kwangu ni kama vile ishara ya amani na heshima kwa wengine, maadili mema kama uaminifu, huruma na kuwasaidia wengine, sala au maombi ili kupata utulivu wa akili na moyo, kushirikiana na jamii kupitia shughuli za kijamii au misa ya ibada.

Ningependa kutembelea mji wa misri, kuna mambo mengi ya kuvutia huko, piramidi za giza, moja ya ajabu, saba za dunia ya kale, mtoni Nail, unaweza kuchukua meli na kuona historia kuteka maji Ifadhi za kale na makumbusho, zinakupa picha halisi ya utamaduni za kifarao.

Kawaida, siku kuu zinasherehekewa kwa njia ya furaha na sherehe. Kwa kukutana na familia na marafiki ili kuungana na wapendwa na kushirikiana chakula. Kula vyakula maalumu kushiriki sherehe za kijamii au dini na pia zawadi na shukrani.

Mlima kilimanjaro, ni mlima mrefu zaidi Afrika na unakikeleo cha barafu juu. Huku chini ukiwa na msitu ya mvua na Safana, mandhari yake hutoa mchanganyiko wa uzuri wa hasili na changamoto ya kupanda mlima, jambo linalo wavutia wapanda mlima wengi.